Mfanyi biyashara bomba abaye najuwa anahitwa Joanna. Mfanyi biyashara huyu hako kwenye kuuza mitindo ya lipstiki. Mfanyi biyashara huyu nampenda kwa sababu ana nidhamu na anabidi. Na pia mfanyi biyashara huyu ni mbunifu sana. Jinsi ninavio mkumbuka na kitu ambacho alifanya ambacho ni mzuri na chajabu. Anazindua lipstiki kwa mwezi na kwa huo mwezi lipstiki hiyo inauzua yote na kuisha. Kinachonifraisha na kinachonifunza kutoka kwa huyu mufanyi biyashara ni kwamba ukiwa na bidi na ukikuwa mtu mwenye heshima na nidhamu, biyashara yako itakubalika kila mahali. Ninahisi wizuri ninavyo ona biyashara yake ikibombea kwa sababu ninajua yeye anabidi na anafanya kile kinahitajika juu chini ili biyashara yake yendele.

Mimi napenda kuvaa nguo kubwa. Nguo ambazo zinaenda kufanana na nguo kama dera hivi. Nguo ambazo mimi hupenda kuvaa ni nguo ambazo zilizotengenezwa na wasanii wa sanaa wanaounda nguo za kiafrika. Napenda kuvaa nguo ambazo zimeundwa kwa material au ngozi ambayo inaashiria uafrika. Nguo hizo nazipata kwenye madukani ambayo inauzwa na waafrika pekee na zimetengenezewa huku nchini za kiafrika.

Ninapo hitaji kuwasiliana na wafanyikazi wangu, ninatumia programu kama vile Skype, wakati ninahitaji kufanya mkutano wa dharura, na ninahitaji kuona sura ya kila mfanyikazi. Na wakati ninapohitaji kutuma ujumbe ambao nataka ufikie wafanyikazi wangu wote, mimi hutumia WhatsApp. WhatsApp inasaidia kwa sababu unaeza unda kikundi kikubwa cha watu ambao umeajiri na hivo unaweza kuongea na wao siku yoyote iwe usiku ama mchana. Kwa hivo ujumbe unaeza utuma wakati hata unalala na utaufikia wafanya kazi wako wote. Jinsi hizi za kuwasiliana ni muhimu sana na zinarahisisha kazi na zinafanya kazi inaendelea vizuri. Jinsi hizi za kuwasiliana ni nzuri pia kwa sababu unaeza kuona wafanyikazi wako kwa video na hivyo unaeza jua jinsi wanavyo ongea kwa kuangalia hisia zao usoni.

Ndiyo, mimi navaa saa kila wakati ninapoondoka nyumbani. Saa inaashilia kwamba wewe unarejelea masaa na unatii masaa. Saa inaonyesha mtu ambaye hachelewi na pia inaonyesha mtu ambaye anatamini masa. Saa ni mzuri sana kwa sababu saa ninayotumia inanieleza. Saa ni pia inanyeleza mambo kuhusu afya yangu wakati ninapoketi sana saa yangu unieleza nisimame na nitembe. Kwa hivyo saa ni muhimu kwa wakati huu wa maisha kwa sababu ni kifaa ambacho kina rekodi na kubeba mambo mengi ya afya yako.

Naviolea nywele zangu mara mbili kwa mwezi. Sababu ya kuviolea nywele zangu izo mara ni kwa sababu sitakikuwa wa mwonekano wa uchafu ama wa mwonekano wakujiachilia. Kwa hivyo naviolea kila wakati wiki mbili zinapo pita. Naenda kwenye saluni na kuoshwa na kisha na shukwa msuko mpya ambao unao nipeleka tena kwa wiki zingine mbili. Ni vizuli kueka nywele yako ikiwa safi na yenye harufu nzuri. Kwa hivyo mimi hutia bidii kwani kwa kila wiki mbili lazima niviole nywele yangu na nibadilishe mtindo.

Mahali pa kihistoria ambapo ningetaka kuenda ni huko ujerumani. Ujerumani ningetaka kutembea kwa mji ambao unaitwa Berlin. Sababu kubwa ningependa kutembea huo mji ni kusoma ili historia ya wayahudi na wajerumani. Ningependa kusoma hiyo historia ya jinsi hao wajerumani. Sana sana kiongozi wao Hitler, Alivyo, wafinyilia na kuwadhulumu wayahudi walio kuwa wanaishi ulaya. Historia hiyo ni muhimu sana kwani inaonyesha jinsi kunavyo endelea sasa duniani na wayahudi wanavyo endelea kuandika historia yao kwenye duniani. Kwa hivyo siku moja, nitakuja kuenda huko ujerumani ili nisome historia hiyo ya wayahudi wa ulaya na wajerumani.

Mimi napenda mikutano ya ana kwa ana. Mikutano ya ana kwa ana ni mzuri kwa sababu unaweza kuongeza agenda zenyu kwenye huo mkutano. Mkutano pia wa ana kwa ana unaweza kuona hisia za wafanyikazi wenzako hapo hapo. Kwa hivo mkutano wa ana kwa ana ni mzuri kwa sababu munaeza pia kujuliana hali na kujuliana jinsi kila mmoja anavyoendelea sana sana wakati watu wanashikwa na misiba na pia wakati watu wanaposhikwa na msongo wa mawazo unaeza jua kwa sababu unawaona ana kwa ana.

Ndiyo, mimi napenda kupiga picha kila wakati. Ni muhimu sana kuwa mtu ambaye anapenda kupiga picha. Picha ni muhimu kwangu kwa sababu zinanisaidia kuweka kumbukumbu ya wakati huo. Wakati huo nauweka na kuusimamisha kwenye picha na kuweka kwa simu yangu ya rununu. Na nitaishi kuangalia wakati huo kwenye picha ya rununu yangu, miaka nenda, miaka rudi. Picha ni muhimu sana kwani zinatuonyesha jinsi tulivyokuwa wakati huo na jinsi tulivyo wakati huu na tunaweza kujua vile tunavyoendelea ni vizuri ama ni vibaya.

Ili kupata muda mwingi kazini, mimi huu hakikisha muda wangu haupotei kwa kufanya vitu hivi muhimu. Wakati ninapo fika kazini na hakikisha kwamba nimepanga kazi yangu hivi. Napanga kazi yangu kwa kazi ilio mzito kwanza kazi ilio rahisi naweka mwisho. Pia naweka mpangilio wa hiyo kazi kwa kazi ambayo ni haraka ama ya dharula sana na mwishowe na malizia na kazi ambayo siyo ya dharula sana. Hii inanisaidia kukamilisha kazi zangu zote na pia inanisaidia nisiko sane na mtu yoyote au nisionekane mdhaifu kazini. Kwa kupanga hivi, inafanya nipate mda pia wakupumzika na pia kutembea tembea huko ofisini au kutoka ofisini na kuenda kutafuta marafiki zangu.

Ndio, kwa wakati mwingine, mimi hufanyia kazi nyumbani. Kufanyia kazi nyumbani ni mzuri kwa sababu naweza fanya kazi nyingi sana. Kwa kufanyia kazi nyumbani, inanisaidia kupata muda mwingi. Muda huo nautumia kwa kazi yangu na pia nafanya kazi yangu binafsi. Hii inanisaidia kupata faida mbili kwa wakati mmoja. Kwa hivyo kufanya kazi nyumbani ni mzuri kwa sababu pia inanisaidia kuwa na familia yangu ambao kwa wakati napoenda kazi hawanioni sana.

Ili kutunza mwili wangu, mimi huakikisha kwamba napata kupumzika kutoka kazini kila jioni kwa kulala, masaa, nane na kupitiliza. Pia mimi huakikisha kwamba narudishia mwili wangu shukrani kwa kuenda na kujivinjari mahali ambapo siyo kazini. Pia mi uhakikisha kwamba nakula chakula ambacho chenye afya nyingi, kwa kula mboga nyingi na pia kwa kula matunda. Pia kujitunza na kuwahakikisha kwamba niko sawa nahakikisha pia ninakunywa maji mingi kwa siku. Pia nahakikisha kwamba ninaeza kubalansi kazi na pia raha ili nisiwe na msongo wa mawazo.

Wakati kuna jua kali sana, mimi uhakikisha kwamba nimejipaka usoni na pia muilini kote sunscreen. Na hakikisha kwamba ni navaa kofia ambayo inanikinga usoni muangu ili nisipate kuchomeka uso. Na pia na hakikisha kwamba ni navaa anguo ambazo ni nyepesi ili nisipate heat rush. Ni vizuri wakati wajua pia kuwogelea na kwa hivo mimi upenda kuenda kuwogelea kwenye swimming pool ili kupunguza joto jingi linalo kuwa hewani.

Tabia ya watu ambayo inanichukiza sana sana ni tabia ya watu ambao wanapenda kuongea uongo. Uongo ni tabia ambayo kwa binadamu huwezi kuipenda. Kwa sababu mtu akidanganyana sana, huwezi kuwa unamuamini. Kudanganya inapunguza uaminifu kwani huwezi jua wakati huyo mtu anaongea ukweli na hivyo huwezi kumuamini ingawaje anaongea ukweli. Huwa kudanganyana inaharibu uaminifu sana. Pia kudanganyana inafanya kazi kuharibika kwa sababu kila wakati huyo mtu anapodanganyana kazi haiendi inavyofaa kwenda. Kwa hivyo, inaweza kuathiri kazi, pia uongo inaweza kuathiri familia na kila ambacho uongo inagusa inaharibu.

Ninamkumbuka mwalimu wangu wa kidato cha tatu. Mwalimu huyo alikuwa anaitua B. Mokaya. Mwalimu huyo alikuwa ananifunza somo la kizungu. Mwalimu huyo nilimpenda kwa sababu alinisaidia kuweza kuongeza grade yangu kutoka C. Hadi. B. Wakati nilipokuwa hicho kidato. Alinisaidia kuelewa lugha ya kiswahili na kuweza kupita mitihani zangu. Mwalimu hiyo pia alikuwa mwalimu wa saikolojia na mwalimu huo alikuwa anasaidia wanafunzi wengine ambao walikuwa wakipatwa na msongo wa mawazo na kuwasaidia kutatua mashida hayo na kuendelea na masomo hayo. Mwalimu huyo alikuwa mwalimu mtendakazi sana na mwalimu mzuri sana.

Kitu ambacho mimi hufanya mara ninapoamka, mimi huenda bafuni na kuoga. Kisha wakati namaliza kuoga, napiga mswaki navalia nguo zangu za hiyo siku. Nateremka chini huko jikoni naandaa breakfast yangu ambayo kila wakati lazima iwe na chai ya majani na maziwa. Chai hiyo napenda kuila kwa viazi vitamu, mandazi, samosa ama soseji. Kila asubuhi nahakikisha kila mtu kwa familia yangu anaamka saa kumi na mbili asubuhi. Mambo ambayo anahitaji kufanyika kabla sisi kuondoka nyumbani ni kuhakikisha kwamba nyumba ni safi na vyombo ambavyo tumetumia, tumeosha. Na kila mmoja anahakikisha kwamba haondoki nyumbani kama hajatandika kitanda chake. Nahisi kwamba tunapoamka asubuhi mapema kama jamii, tunaweza kuhakikisha tumefanya malengo mengi kwa siku. Na hivyo kuamka asubuhi ni muhimu sana kwa familia yeyote.

Ndiyo, mara kwa mara mimi hununua vitu kwenye mtandao. Kununua vitu kwenye mtandao kuna faida na kuna hasara kadhaa. Kununua vitu kwa mtandao inakurahisishia kazi kwa sababu unapunguza gharama gharama na muda ya kwenda kutafuta kitu hicho ambacho kinauzwa huko madukani. Kwa hivyo, kwa kufanya hivi, unapunguza gharama kwa nusu ya hilo hiyo pesa ungetumia kwenda kuitafuta. Kununua vitu mtandaoni pia ina mabaya yake. Kwa sababu bidhaa ambayo unataka kununua huwezi igusa kabla ya kununua na huwezi pewa uikague. Kwa hivyo, ni ngumu kujua kama bidhaa unayonunua ni mzuri ama ni feki. Kwa hivyo, kununua vitu mtandaoni kuna faida zake na pia kuna hasara zake.

Kitu cha dhamana nakihifadhi hivi kuhakikisha wakati ambapo nakitumia, nakirejesha na kuridisha mahali ambapo kinafaa. Kitu hicho nahakikisha kwamba nakitumia kwa kazi ambayo inafaa kutumiwa na hicho kifaa na pia nahakikisha kwamba ninapokitumia, nakitumia kwa utaratibu ili nisiharibu kitu hicho. Kitu changu cha dhamana nakilinda ili nikiachia mtu mingine naye anaona dhamana ya hicho kitu.

Mimi hutumia Wi-Fi wakati niko nyumbani ama niko kazini. Wi-Fi ni mzuri kwa sababu unai nunua kwa mwezi mara moja na inakudumisha hadi mwezi utakapo isha. Wi-Fi pia ni mzuri kwa sababu unaweza kukontrol speed na hivyo unapata ulilipa speed ambayo unataka na hivyo unapata hiyo kwa huo mwezi. Kuwa na waWIFI ni mzuri kwa sababu uneza itumia usiku na mchana kwa kazi yako bila kusimamisha ama kuwa na down time.

Filamu ambazo nipendazo ni filamu ambazo zinaeleza historia. Filamu hizo tulio chezwa na kuonyesha historia. Zinanisaidia kupata kufafanua jinsi hiyo historia ilitokea kwa kuona picha za kuigizwa ambazo zinaashiria hiyo historia. Filamu hizo mimi hupendelea kuona wakati ninapo maliza kazi yangu na ninapo kuwa na muda. Wakupumzika, mimi napenda filamu za historia sana na zinaniongeza maarifa mimi.

Uzoefu wa kazi ambao umenifunza zaidi ni uzoefu wa kueza kufanya kazi kama timu. Uzefu huo umenisaidia kupata maarifa na pia uzoefu kutoka kwa wengine ambao wamefanya taaluma hii ninayofanya miaka mingi. Uzoefu huo umenisaidia pia kujua jinsi ya kutatua mashida yanavyo kuja ambayo sijai yapata na wafanyikazi wenzangu wananisaidia kwa kutatua hayo matatizo kwani wanayajua na imewahi watokea. Uzoefu wa kufanya kazi kwa timu ni muhimu kwa sababu kwenye hiyo taaluma unayofanya inawa na matokeo mzuri na kwa hivyo faida inakua mzuri kwenye hiyo taaluma au kazi hiyo unayoifanya.

Nyama ambayo mimi napenda ni nyama ya kuku. Nyama ya kuku naipenda kwa sababu nyama ya kuku ukieka, viungo, vingi na kwichoma kwenye oveni enough. Leta latha nzuri sana. Nyama ya kuku naipenda kwa sababu nezaila kwa wali, ugali na pia chapati. Na pia nyama ya kuku unaeza tengeneza pia na salad kwa hakikisha kwamba afya yako iko study. Nyama ya kuku pia naipenda kwa sababu nyama ya kuku ni laini na pia ni mzuri kwa afya kwani nyama nyeupe.

La, mimi sipendi kupanda milima. Sipendi kupanda milima kwa sababu kupanda milima inachosha na inafanya kuumwa na miguu huku kwenye magoti. Mimi napenda kutembea mahali ambapo kuko chini. Sipendi kutembea kwa milima kwa sababu unaavyo enda juu ya milima baridi inazidi hivyo mimi sipendi baridi jingi. Mimi napenda kufanya mazoezi yangu huku chini kuliko na usawa.

Ninapotaka kustarehe, mimi hupenda kwenda pwani, ama huko karibu na baharini. Huko pwani kuna maji nyingi na pia kuna starehe nyingi. Wakati huo wangu wa kustarehe, nahakikisha kwamba siitumii simu yangu ya mkono, pia siangalii kompyuta yangu. Hivyo basi, naweza kupiga starehe yangu, marafiki zangu na pia familia yangu.

Nalinda faraga yangu mutandaoni kwa kutumia jinsi kama ya two-step verification. Pia, wakati naunda faraga yangu, nahakikisha kwamba faraga hiyo yangu haina jina langu ama nambari ya siku niliyozaliwa ama nambari inayohusiana na mimi. Pia, nahakikisha kwamba simpatii mtu yeyote faraga hiyo yangu kwani faraga ni siri ya kila mmoja. La mwisho, nahakikisha kwamba, ninafanya two-step verification wakati nina tengeneza faraga yangu kwenye email na vinginevyo.

Ningependa kutembelea mji wa ujerumani, sana sana mji wa Berlin. Ningependa kuenda huu mji na kujua lugha yao. Ningependa kutembea huu mji kwa sababu ya kibinafsi. Sababu hii ni kwa sababu ningependa kuenda kuongeza masomo yangu. Na nahisi kwamba huko Germany kwa mji wa berlin naeza pata masomo mzuri sana sana ninaotaka kusomea ya kihistoria. Berlin ni mji mzuri sana ulio na historia nzito sana. Na historia hii nzito inahusu thuluma za wayahudi na wajerumani. Ningependa kusoma hiyo historia na kuongeza ujuzi wangu.

Kuna wakati nilikuwa na msongo wa mawazo, na wakati huo nilikuwa nimekuwa na uzoefu ambao haukuwa wa kawaida. Uzoefu huu ulikuwa kwamba lazima ninywe kahawa kwa kila muda. Kahawa ndiyo ilikuwa inanisaidia ili niweze kufanya kazi za kila siku. Nisipokunywa kahawa nahisi mwili wangu mwenye uchovu na nahisi nimechoka kila wakati na sina nguvu ya kufanya kazi yeyote hata nikijaribu aje. Uzoefu huo nilikuja kugundua ni kwa sababu ya msongo wa mawazo na pia msongo wa maisha ulionikujia. Wakati nilipunguza haya mambo na nikaweza kuyazuia, huo uzoefu wangu wa kukunywa kahawa uliisha na hiyo tamaa ya kunywa kahawa kila wakati iliisha.

Kitendo cha wema ambacho nimewahi kufanya, nimewahi fanyia jamii yangu. Jamii yangu inatoka mahali ambapo ni ndani sana na mahali hapo hakuna uwezekano wakupata daktari mzuri na kutibiwa vizuri. Sababu hii niliungana na marafiki zangu ambao ni madaktari na kutengeneza kempu kuu ya kusaidia wazee na watoto pamoja. Kampu hii nilipanga jumapili moja na wazee watoto walijumuika kuja kupata usaidizi na kupata madawa ya magonjwa ya kawaida kama vile, magonjwa ya msukumo wa roho, sukari, magonjwa ya macho na magonjwa ya watoto ya homa na magonjwa ya uchafu wa masikio. Jamii yangu ilifurahia sana kwa tendo hilo la wema na napangilia kufanya hilo tendo hivi karibuni kwa kuungana na marafiki wangu.

Kwa siku, mimi napiga picha mara kadhaa. Naezapiga picha hata dokumenti au karatasi zilizo za maana. Na pia naezapiga picha za mandhari ninayo ona. Kwa mfano mimi hupendelea maua yenye rangi ya manjano sana. Na kwa sababu hiyo, mimi nikipata maua ambayo siijui napenda kupiga hiyo picha. Picha ni mzuri sana kwani inaeka kumbu kumbu ya wakati huo uliopita. Kwa hivo, kwa wakati wa ujao, unaeza jikumbusha ambacho uliona kwa details mzuri. Mimi napenda picha sana. Na picha ni muhimu kwa wakati wa masherehe kama vile kuzaliwa, arusi, na pia masherehe ya mazishi na masherehe zinginezo za kii, serikali na za kampuni.

Ndiyo, mimi napenda kunywa chai sana. Nakunywa chai mara mbili kwa siku. Nakunywa chai kama kiamsha kinywa wakati ninapokunywa breakfast. Pia nakunywa chai wakati wa jioni ninapokaribia kwenda kulala. Chai yangu mimi huiunda hivi. Kwenye sufuria, tia vikombe unavyotaka vya maji. Wacha maji yako yatokote na yanapotokota tia majani. Wacha majani yako yatokote vizuri na yafanye maji yakuwe meusi. Tena, tia maziwa yako ndani ya huo mchanganyiko. Ongoja mchanganyiko huo uive kwa dakika tatu hivi. Wakati inatokota tokota, weka skari yako kiasi utakacho. Wakati huu utaipea dakika ka mbili hivi. Na kisha tafuta kichungi, chuja chai yako kwenye birika na unaweza kumwaga kwenye kikombe chako na uburudike na chai yako kwa kuinywa kwa kwa mandazi, mahamri na pia samosa na kinginecho utakacho. Chai napenda kuongeza ndani ya chai yangu tea masala kwani inaleta utamu mwingine mzuri na sana sana mimi hupenda kutumia majani ya kericho ambayo inaonja vizuri sana. Mahali ninapopenda kukunywia chai ni hapa kwangu nyumbani sana sana wakati wa mvua nahisi chai inakua tamu sana na inaleta joto mwilini. Kinywaji hichi changu cha chai nakipenda sana na inanifanya napunguza kuumwa na kichwa kwani napenda kunywa chai kila siku.

Majira ambayo miminapenda ni majira ya masika. Majira ya masika ni majira mzuri kwani katika hiyo majira kuna mvua nyingi. Wakati huo wa majira sisi hupanda mbegu zetu za mahindi pia kupalilia zinginezo zilio kuwa. Wakati huo wa majira una shughuli nyingi sana kwa sababu wakulima hukipishana na hiyo mvua na kuhakikisha mbegu zao zimetoka mchangani na kuanza kumea. Wakati huo wa majira hukua na hewa nzuri kwani hakuna vumbi na pia mimea inamea vizuri na mazingira kama vile nyasi na miti inakuwa ya rangi ya kuvutia. Kwa hivo mimi napenda wakati huo wa masika kwa sababu kila kitu kiko na kinapatikana kwa urahisi kama vile mboga, maji na pia chakula ya wanyama wengine.

Ndiyo, mimi hutumilia teknoloji ya sauti sana. Sana sana, mimi hutumia hiyo teknoloji ya sauti kuongea na jamii zangu ambao wako huko mashinani kwa kijiji. Hii teknolojia ya sauti inasaidia mimi kwa sababu naweza kuongea na hao ambao wako huko mashinani na hawajui kuandika. Sababu kubwa inafanya wasijue kuandika ni kwa sababu hawakupata masomo na masomo ya kuandika, hawajui kuandika na kusoma. Hasa mimi hutumia teknolojia ya sauti kuwasiliana na wao na wao hutumia hiyo pia kwasiliana na mimi. Teknolojia pia ya sauti mimi huitumia kutoka kwa mwuzaji wangu anayetoka nchini china. Mwuzaji huyu haelewi lugha yangu kwa hivo mimi humuatengenezea sauti kwenye whatsapp na kisha yeye huenda na kutafsiri na kunirudishia pia kwa sauti iliyo rekodiwa. Teknolojia ya sauti ni muhimu kwa hayo mazingira mbili nimetaja kwa hivo teknolojia hii iendelewe kubuniwa na kufanywa iwe ya maana kabisa.

Muda na familia yangu sisi hutumia kwa kufanya vitu ambavyo vinatukumbusha muda huo. Kwa mfano, tunapanga kuenda safari ya kuona wanyama huko tsavo. Kupanga hivi, tunaenda nagari letu na tunapo safiri watoto na familia yangu huona wanyama wengi sana. Na tunapofika huko tsavo, kuna vitu vingi sana vya kufanya ambavyo hutushikanisha sisi kama familia. Hii ni kumbukumbu ambayo sisi hufanya kila mwaka. Ya tusipoenda huko tsavo, wakati mwingine sisi huenda hata hizi hoteli ndogondogo. Na pia tunapika pamoja na kufanya mchezo ya crossword ambayo inaleta kumbukumbu nyingi maisha ni mwetu.

Ndio. Mimi napenda kutembea kwa miguu kwa sababu kutembea kwa miguu ni kufanya mazoezi kwangu. Mimi hutembea kwa miguu kwa mara tatu kwa wiki. Hii ni mazoezi kwangu. Inanisaidia kupunguza kilo na kuweka afya yangu ikiwa ya juu sana. Kutembea ni muhimu sana kwa sababu inakusaidia kupumua hewa safi iliyo huko nje na pia inakusaidia kuweza kupunguza kilo na kupunguza mafuta. Kutembea ni muhimu pia kwa sababu unapatana na majirani zako na kuwasalimia na kujuliana hali ilhali ungekuwa tu nyumbani umekaa peke yako. Pia inakusaidia kuona mandhari huko nje ambayo inakusaidia kiakili na kutibu afya yako.

Ndio, mimi napenda maua na sana sana maua ambayo ni ya kupanda kwenye mchanga. Mimi napenda kuenda kwa wakulima wanaopanda maua, kununua maua na kupanda kwenye mchanga ama kwenye kibakuli. Maua ni muhimu sana kwani unapo ipanda, unailea, unaitunza, itakupa mwishowe matawi mzuri sana na kisha kukupa maua ambayo itapendeza mazingira yako. Maua inaleta mwonekano mpya kila mahali unapoenda na unapata maua imepandwa. Inaonyesha kwamba mahali hapo, pamelindwa na mwenyewe anajali na mahali hapo. Maua inaonyesha pia amani, inaonyesha pia huzuni kwa inalingana na maua ni ya rangi gani.

Laa, mimi sipendi kuangalia nyota kwa sababu nyota hazinipi furaha sana. Lakini, mimi hupenda kuangalia jua linapotua. Kwa sababu, wakati jua linapotua, linaonyeshana siku imeisha na kumaanisha kuwa hakuna jambo ngumu ambalo haliwezi kuisha.

Kabla ya kulala, mimi huenda kwangu nyumbani na kuingia bafu na nahakikisha kwamba ninafanya mpangilio wangu wa ngozi kila jioni. Kisha mimi huoga na kuhakikisha kwamba nimeoga na kungara navalia nguo zangu ambazo ni mzuri za usiku yani nightgown. Baada ya hiyo, nimi hupenda kusoma kitabu ambacho nilicho pangilia. Mimi nasoma wakati huo vitabu ambavyo ni vya historia. Kwa hivo, sisomi kitu ambacho kitaniletea mshtuko wakati ninapoingia kulala.

Timu nayoipenda ya miguu ni timu inayotoka huko ulaya ambayo inaitwa Manchester United. Timu hii naipenda kwa sababu inapatanga magoli nyingi sana. Kwenye timu hii kuna mchezaji mmoja ambaye ananishangaza na nampenda sana. Mchezaji huyu anaitwa Bruno Fernandes. Bruno Fernandes ni mchezaji mzuri sana na anayetia bidii sana. Uchezaji wake ni mzuri kwa sababu alianza kucheza akiwa mchanga sana. Ningependa kuja kumuona mchezaji huyu na ningependa kutembelea iyo timu siku moja. Wakati hawa wachezaji wa hii timu wanapo shinda, mimi huhisi furaha na kurukaruka kwa furaha kwa sababu naipenda timu hii ya Manchester United.

Napenda wanyama wa nyumbani, wanyama kama vile paka na umba. Napenda wanyama hawa kwa sababu wanyama hawa wanapenda kuishi na wanadamu. Napenda pia wanyama hawa kwa sababu wao hutumika kulinda boma kwa kuondoa wezi na pia kuondoa wadudu. Wanyama hawa ni wazuri kwa sababu unaweza ishi na wao bila hata kununua chakula chao maalum. Wanyama hawa wanaweza kula chakula ambacho unachokipika na pia kulinda au kuangaliwa na daktari wao wa vetenarya sio pesa mingi. Ingawaje wanyama hao hawakupi faida, wanyama hao wanakupa supporti ya kisikolojia wakati unahitaji.

Mimi natumia masaa kama nane hivi na pia hapo kumi. Masa mingi ninao tumia kwenye mtandao ni kufanya utafiti ambao mimi hutumia kwa kazi yangu. Masa ingine ambayo ni yangu ya binafsi, mimi hutumia kwa kuangalia mitandao ya kijamii kama vile TikTok, Facebook na Instagram. Mtandaoni ni kuzuri pia wakati unapoenda kwa mtandao kama Twitter ambapo unaeza pata habari za hivi punde na vitu vinavyo endelea humu duniani. Huko Twitter ni mzuri kwa sababu inakuonyesha jinsi watu wanavyo ongea kwa hiari yao.

Ndiyo, nimi napenda kucheza mchezo wa ubao, kazini na wafanyikazi wenzangu, ama pia na familia yangu wakati na muda huko nyumbani. Mchezo wa ubao ni mzuri kwa sababu unachemsha ubongo na unakusaidia kujua maneno na matamshi nyingi kwenye silabi. Mchezo wa ubao unafanya mashindano inakuwa mzuri kwani unapata pointi nyingi na ambaye anapata pointi mingi hushinda huo mchezo.

Ndiyo, mimi napenda kucheza na watoto sana. Kucheza na watoto inanisaidia kwa kupunguza kilo na pia inanifurahisha kwani inanikumbusha utotoni wangu. Wakati unapocheza na watoto, unapata angalau kuwa fahamu watoto hao jinsi walivyo. Pia unawapa muda wakukuelewa pia wewe jinsi ulivyo. Michezo na watoto unakusaidia kujua kama mtoto aladhulumiwa ama yuko sawa. Watoto ni wazuri kwa jami kwani bila watoto hatuwezi endeleza binadamu huku duniani.

Mimi napenda kununua vyombo vya nyumba. Kwa nini napenda kununua vyombo vya nyumba? Kwa sababu nyumba yangu ni kubwa hivyo nahisi kwamba hata nikinunua vitu vingi aje nyumba yangu bado haijai. Kitu ambacho kinafanya ninunue vyombo vya nyumba sababu mimi kuchoka haraka na vitu ambavyo ninanunua. Kwa hivo inanibidi nibadilishe mara kadha wa kadha ili kuhisi kama nimepata kitu ambacho ninachotaka. Na pia wakati muundo mpya inatokea, mimi hutamani kubadilisha muundo wangu ambao ni wa kitambo kwa muundo mpya.

Napenda kuenda kwenye sinema mara moja kwa mwezi. Napenda kwenda huko kwa sababu unaweza kujionea sinema yako kwenye TV au screen kubwa na pia sauti kubwa. Hivi inafanya kuenjoy sana sinema hiyo kwa sababu unaiona kwa picha safi sana. Huko sinemani, mimi huenda na watoto wangu wachanga ambao wao ufani sana hizo starehe za kuona sinema. Sinema ni mzuri wakati unapo chumuika na watu wa rika yako au watu wa rika ndogo kwani inawapa fursa ya kupatana na watoto wengine.

Laa, mimi sipendi chakula cha haraka. Kwani chakula cha haraka kinakuwa kimeundwa kwenye mafuta nyingi na chakula hikyo kinamanisha si cha kusaidia kwa mwili. Chakula hicho si mzuri kwa afya yako kwa sababu kinabeba mafuta nyingi sana na kemikali nyingi sana. Mimi nanpeda chakula ambacho kinapikwa kwa kitamaduni, kinapikwa polepole na kutumia kuni. Chakula ambacho hakina chumvi nyingi, sukari nyingi, pia mafuta mingi. Chakula cha haraka kimekuja duniani kuharibu maisha ya watu. Kwani kinaleta magonjwa nyingi kama vile magonjwa ya sukari, magonjwa ya unono au obesity na magonjo ya mpando wa damu kama vile high blood pressure. Ni vizuri kuzoea kukula chakula ambacho kimepikwa na kiasili cha zamani, chakula ambacho kimechemshwa na hakina mafuta nyingi.

Mimi hukaa hadi saa sita ya usiku. Kwa sababu, mimi hukaa hadi saa sita ya usiku, ninafanya kazi yangu hadi saa tatu. Na kisha, mimi hufanya kazi nyingine ya pili, ambayo hunipatia pesa kidogo maishani mwangu. Wakati huo wa saa sita, mimi hunisaidia kufanya kazi hiyo kwa masaa tatu au nne hivi, ambayo mimi hulipwa kila lisaa shilingi elfu tano. Hivyo ninakua nimepata pesa mzuri kwa hiyo masaa kidogo.

Mimi ninapolipwa mshahara wangu, mimi huifadhi pesa zangu kwenye benki yangu. Kisha, wakati pesa yangu ya mshahara inapoingia kwenye benki, niko na account ambayo, inaitwa fixed account, ambayo huingia pesa jumla fulani. Pesa hiyo hukua yangu ya matumizi ya miaka, ijayo ama ya dharura. Na pia mimi huweka pesa yangu kwenye shares za hiyo benki ninayotumia ama kwenye kampuni ninayofanyia. Hii inanisaidia kupata dividends kila mwaka wakati kunasomwa hizo dividends. Pia mimi huwekeza pesa yangu kwa kununua vitu kama vile, shamba, manyumba na magari. Na mwishowe vifaa hivi huniletea pesa wakati ninazoziuza kwa pesa ya juu ili kupata manufaa.

Mabadiliko yanapo kuja kazini mi huyakaribisha kwa mkono mkunjufu. Mabadiliko ni muhimu kwa sababu ina maana kwamba watu waliangalia wakaona mabadiliko haya yanahitaji kufanyika. Kwani kwa kubadilisha ina maanisha kuna jambo ambalo lilikuwa likienda vibaya. Na wakati kuna mabadiliko, yakaribishe kama lesson ambayo inawafunza nyote jinsi mtakavyo fanya kazi kwa nia nzuri ili mpate manufa na faida mzuri. Mabadiliko ni muhimu sana kwa kampuni kwani pia hamuezi endelea kufanya kazi kila siku kwa kufanya vile vile mulivyo anza ile wakati ya kitambo. Lazima mfanye mabadiliko ili kuona mabadiliko ya kifedha pia.

Kumbukumbu ambayo ninayo ya utotoni wangu ni wakati nikiwa mtoto mdogo, wakati huo mama yangu mzazi alikuwa akitutayarisha kwa kutununulia nguo wakati wa likizo ya disemba. Mama yangu alikuwa akituchukua huko kijijini mapema ili abaki na uko mjini akifanya kazi na kuja baadaye. Na kumbu kumbu hizi zinanifraisha kwa sababu mama yangu alihakikisha kwamba tunapoenda kijijini alikuwa anatununulia nguo mpya kila wakati. Na wakati tunapo fika wakati wa krismasi mama yangu alikuwa akija huko kijijini kutoka mjini na nguo zingine mpya. Nilikuwa nafraia sana kuona mama kwani alikuwa akija kijijini anatuletea soda na mkate mkubwa sana.

Ndiyo, mimi napenda hesabu. Sababu kubwa ya mimi kuanza kupenda hesabu ilianzia katika chuo cha sekondari. Wakati huo, mwalimu wangu mkuu alituambia kwamba tukipenda hesabu tutapita vitu vingine vyote. Na ni kweli nilithibitisha hivi kwa wakati nilipomaliza shule. Kwani, hesabu iko kwenye kila sabjekti ambayo utafunzwa huko. Hesabu iko kwenye kemia, sayansi, geografia, historia, na fiziksi. Kwa hivo, hakuna mahali ambapo utapenya kusoma hesabu. Na hivyo ilinibidi nipende hesabu na hesabu inahitaji mazoea ya kufanya hizo hesabu na hivyo hutawai sahau hizo hesabu. Hesabu ni muhimu sana duniani.

Ripoti za kazini ambapo nafanya kazi, mimi huziandaa kwenye kompyuta yangu na kwa kutumia programu kama vile spreadsheet. Mtandao huu hunisaidia kufanya hisabati ambazo nahitaji kuonyesha hasara na faida ya hiyo siku. Ripoti hizi zinahusu magazeti na ripoti hizi zinaonyesha jinsi hizo gazeti zinatumia makaratasi wino na vinginevyo na kisha hizi makaratasi wakati zinatumika kuna faida au kuna hasara. Inoanyesha jinsi karatasi hiyo pia ilio raruka raruka ili wachwa ngapi ambayo iko huko chini. Hiyo iliyo chini ndio hasara na ile ilio uzwa ndio faida na iliyo baki na bila kununuliwa hiyo pia ni hasara ya karatasi na hasara ya wino. Ripoti hizo mimi huzifanya kila siku ya siku kwani gazeti huchapishwa kila siku.

Kwa siku, mimi hukunywa maji lita tatu kwa siku. Asubuhi ninapoamka, mimi hupenda kufanya mazoezi ya kutembea hapa kwenye estate ninayoishi. Kwa hivo, baada ya mazoezi hiyo ambayo hunichukua hatua kama elfu kumi, mimi hukua na kiu nyingi sana. Na hapo asubuhi, mimi hukunywa lita moja yote na kumaliza. Wakati wa chakula cha lunch, mimi pia hukunywa maji lita nyingine moja. Na wakati wa jioni kutoka saa kumi hadi usiku nilalapo, mimi hukunwa maji lita nyingine. Maji hii inanisaidia kwa kusafisha toksini kwenye mwili, kuondoa jasho kwenye mwili na harufu mbaya. Na pia inanisaidia kuosha figo yangu kila wakati. Maji ni uhai na maji inahitajika kila wakati.

Laa, mimi sipendi hadithi za ajabu. Kwani hadithi za ajabu zinakupa mshtuko sana. Hadithi za ajabu unaposikiza, zinaweza kufanya unapoenda kulala, uote, vibaya. Hadithi za ajabu ajabu si mzuri kwa mtu ambaye anaeza pandwa na damu au anaeza patwa na mshtuko wa roho.

Ndiyo, mimi nimeai kuona bahari huko baharini ya Kenya. Bahari ya Kenya ni bahari mzuri sana na iko na watalii wengi sana. Bahari ya Kenya ni ya kuvutia kwa sababu ina mchanga mweupe sana na mahoteli ya kifahari hali ambayo yana wafanyikazi wanaopendelea wageni sana. Baharini kuna maji ambayo ni mzuri na unaeza ogelea na kupunguza joto. Humo baharini kuna wanyama wengi na unaeza enda kuogelea na kuona wanyama hao kwa mfano kama mnyama ambayo anaitwa kwa kimombo dolphin. Mnyama huyo unaeza kuenda na boti na utamwona huko baharini. Baharini mwa kenya kuna pia michezo yanayoendelea kwenye ufuo kama vile basketboli ambayo huchezwa na watalii na wenyeji.

Mimi nafanya mazoezi asubuhi na pia jioni. Napenda kufanya mazoezi yangu ya kutembea asubuhi na jioni kwa sababu masaa hii ya asubuhi na jioni hakuna jua jingi. Kwa hivo ninaeza kupata kuenda hatua nyingi kwa hiyo masaa ambayo nimewekeza. Asubuhi ni masaa mzuri kwa sababu pia unaamuka ukiwa na nguvu nyingi. Na pia jioni ni masaa mzuri kwani unamalizia siku mzuri kwa kufanya mazoezi. Mazoezi ni mzuri kwa afya yako na kwa mwili wako.

Juisi ya matunda ambayo naipenda ni juisi ya maembe. Juisi ya maembe inapatikana ambapo ninapo inchi naishi sinzuri sana kwa sababu wakulima wengi wamepanda mimea hiyo ya maembe. Juisi hutokana na matunda na juisi ya maembe hupatikana huku kwa sababu maembe ya napandwa mengi sana. Mimi huenda kwa wakulima na kununua juisi hiyo na kujitengenezea na kueka kwenye jokokofu yangu na kuburudika nayo. Angalau pia mimi hununua kutoka kwa kampuni za kikenya ambazo huunda juisi ambayo ni ya maembe kama vile Del Monte. Delmonte ni kampuni kubwa ambayo inategemea maembe kutoka kila mahali hapa nchini ambayo huletwa na kuundwa na kutengenezwa juisi yao tamu.

Ndiyo, mimi ninapenda kuenda huko pwani. Wakati ninapata muda wangu wa ziada au wakati tunaenda likizo, mimi hupenda kuenda pwani na familia yangu. Pwani kuna hoteli nzuri sana ambayo huwakaribisha wageni kutoka nchi na pia wageni wanaotoka nje ya nchi. Pwani ni mahali kuna vitu mingi ambavyo huendelea, kuna chakula kitamu cha kiasili ya uswahili, na pia kuna vitu mingi ambavyo unaeza kununua kama vile viyoga vya kukosa makini, na pia kuna vitu mingi ambavyo wananchi huunda kama michoro na sanaa ambayo unaeza nunua na kurembesha nyumba yako au ofisi yako.

Hali ya hewa leo ilikuwa hali ya jua kwa sababu hali hii imiko ni kwa sababu tuko masika ya kiangazi na tuko mwezi wa januari. Nahisi kwamba kuna joto jingi hivo mimi hujikinga kwa kukaa ndani ya nyumba ili nisichomwe na hizo na hiyo jua. Wakati huu wa joto inabidi nivae nguo nyepesi ili nipunguze joto mwilini na nisipate maradhi ya kuchomwa na hilo jua. Mimi napenda hali ya hewa ya mvua. Wakati wa mvua mimi hufraia sana kwani ninaweza kupanda na pia naeza kufanya shughuli yangu ambao napenda ya kunywa chai sana. Wakati huu wa jua, mimi na na familia yangu huenda kwenye swimming pool kuogelea ili kupunguza choto.

Mimi napenda sanaa ya uchoraji. Uchoraji ni sanaa mzuri sana kwani huonyesha jinsi msanii huyo afya yake ya kiakili ilivyo. Sanaa ya uchoraji ni sanaa mzuri kwani unaeza chora kitu chochote na kwa inspiration yoyote na sana hiyo ya picha inaeza kufurahisha watu wengi na ikakuletea pesa mzuri sana. Wasanii ambao kuchora hukua wasanii wenye unyanyapaa wa hali ya juu sana. Wasanii hawa huona maono tofauti na sisi binafsi. Kwani kila wanapoangalia kila mahali wanaona ni sanaa.

Mimi ningependa kujifunza Kifaransa kwa sababu napenda kusikia jinsi watu wanavyoongea Kifaransa. Kifaransa ni lugha ya mapenzi na hivyo ningependa kuiongea. Ufaransa uonaongewa duniani na nchi nyingi sana. Kwa hivyo kifaransa ni lugha ya muhimu sana duniani. Ningependa wakati mmoja nijifunze kuongea Kifaransa kwani nina mpangilio wa kwenda nchi nyingi ambazo zinaongea Kifaransa. Kifaransa ni lugha nzuri na inasikika kama lugha ya mapenzi.

Zawadi mzuri ambalo nimewahi kupokea maishani mwangu ni zawadi la nyumba. Zawadi hilo nilipokea kutoka kwa mpenzi wangu ambaye alinitunukia zawadi la nyumba. Zawadi hilo ni muhimu kwangu kwa sababu zawadi hilo linafanikisha maisha ya watoto yangu na ndoto zao za kuishi mahali pazuri. Zawadi hilo ni mzuri na nalipenda sana. Kwa hivyo, mimi natunza hilo zawadi langu kwani ningependa kupata na zawadi mengi kama hayo kutoka kwa huyo mpenzi wangu.

Zoea nzuri ambalo nimelijenga kwa maisha yangu ni kwamba mimi hupenda kuambia watu pole. Zoea hili ni zoea ambalo inatokana kwa jinsi nilivyo umbwa. Zoea hili hutokea wakati atakama sijakosea mimi huhisi nahitaji tu kukuambia pole. Ama mtu mwingine akikukosea najitolea kwangu binafsi kukuambia pole kwani sipendi kuona mtu akiumia. Pole ni jina ambalo linaeza ponya machungu mingi na mimi na mazoea ya kutumia jina hili bila kulazimishwa.